Kuna shughuli nyingi zangu za kupendezwa ila huwa napendelea sana kufuga mifugo mbali mbali ndiyo shughuli yangu pendo kama kufuga kuku kufuga wanyama wengine wote. Kwa hivyo shughuli yangu ya kupendezwa ni shughuli ya ufugaji napenda sana kufuga mifugo mbalimbali hivyo basi shughuli yangu ambayo mimi huwa naipendelea zaidi kuifanya ni shughuli ya ufugaji.

Ndiyo kuna teknolojia nyingi za sauti ambazo mimi hupendelea ya kutumia kama adobe na nyinginezo nyingi hivyo mimi mpenzi na napenda kutumia teknolojia ya sauti kama AI ya kiswaili ya kuongea voice audio kwa hiyo ni teknolojia nyingi za sauti ambazo mimi huwa napenda kutumia kama microphone pia napenda kutumia headphone na teknolojia nyingi huwa napenda kutumia.

Mikate ya aina nyingi ya ipo ambayo mimi huwa napendelea ila zaidi zaidi huwa napendelea mikate ya kuoka kwenye oven. Hiyo mikate ndo huwa mimi napendelea zaidi kula ila hiyo mikate ya kuoka na isiwe yenye mafuta mengi au sukari nyingi. Hivyo ndo napenda kura mikate ya aina hiyo ila sana sana iwe ya kuoka na isiwe na mafuta mingi kwa kuwa mafuta mingi sio mazuri kiafya kwa hiyo mikate ambayo mimi huwa napendelea zaidi kura ni mikate ambayo imepikwa kwa kuoka na isiyokuwa na mafuta mengi. Hivyo ndo mikate ya au aina ya mkate ambayo mimi naupendelea zaidi kutumia.

Kuna michezo ya aina nyingi ambayo mimi hua napendelea kuitizama katika olimpiki. Hila michezo mingi ambayo mimi hua napendelea katika olimpiki ni kama mchezo wa mpila wa migu, mpila wa basket na kukimbia. Hiyo ndiyo michezo badhi ambayo mimi hua napendelea kuitizama katika mashindano ya olimpiki. Mchezo wa olimpiki ambayo mimi hua napendelea zaidi kuitizama ni mchezo wa mpila wa migu, mchezo wa kukimbia pamoja na mchezo wa mpila kikapu yaani basketball. Hiyo ndiyo michezo ambayo mimi huwa napendelea zaidi kuitizama au kushiriki katika mashindano ya Olympic. Michezo hii naipenda kwa sababu inavutia inayaelimisha pia inajenga mwili. Kama michezo kukimbia michezo wa mpira wa migu yote hiyo inafanya mwili uwe sawa na uwe katika hali yake yenye ngufu kwa hiyo hii michezo huwa napenda kushiriki na napenda kuitizama kwa kuwa inajenga mwili inafanya mwili uwe katika hali yake sawa inakuzibiti dhidi ya magonjwa ambayo yanaeza kupatikana hivyo ukifanya mazoezi au kushiriki katika michezo ya olimpiki. Mwili wako utakua imara na utaepukana na kupatwa magonjwa ambayo siyo ya razima hivyo ndio mana mimi huwa napendelea kushiriki katika michezo au mashindano ya olimpiki ili mwili wangu uweze kuwa sawa na niweze kuthibiti dhidi ya magonjwa ambayo napatikana ambapo kufanyi mazoezi hivyo michezo ambao mimi huwa napenda kushiriki au kutizama katika mashindano ya olimpiki ni ya kukimbia mpira wa migu na mpira wa kick up yaani basketball kwa kuwa hiyo michezo inajenga mwili na inafanya mwili uwe sarama bila yashida yoyote. Mchezo wambao mimi huwa naukumbuka katika mashindano wa olimpiki ambao nilifuraiya kutizama ni mchezo wa mashindano ya kukimbia ambao lifanyika mwaka wa elfu mbili kumi na sita. Nimesahau ilikuwa ni watu gani na watu gani walikuwa wanakimbia ila ule mchezo nilifurahi maanake. Mtu ambayo likuwa hazaniwi kushinda aliweza kushinda kwa kuwa aliweza kudondoka. Mwanzoni tu wa mashindano hayo na watu wengi walizania uyo mtu atapoteza. Ila mungu akamsaidia, uyo mtu akainuka, kapambana, kaweza kuwapita watu wote na kaweza kushika nafasi ya kwanza kwa hiyo uo mchezo ulikuwa unavutia, ulikuwa na visa vingi, ulikuwa na furahisha, unaelimisha. Na kitu ambacho kilinielimisha katika uo mchezo kilinielimisha kuwa tusiweze kukata tamaa kwa vitu ambavyo bado havijafikia mwisho kama yule mshindani ambavyo alidondoka angekuwa amekata tamaa au angeamini kwa ameshashindwa basi asingeweza kufanikiwa kushinda ila hakuweza kukata tamaa mpaka mudaa mwisho ambapo aliweza kuwa mshindi hivyo aliweza kunifundisha kuwa hatutakiwi kupaswa kukata tamaa kama hatujafikia mwisho au mwisho wa mashindano hivyo ndio kitu ambacho mimi nilipenda na nilijifunza katika mchezo ule unahisi ni wakati gani mchezo ya olimpiki. Ninaisi wakati wowote katika mwili wangu ambao nakuwa nipo free sina kazi yoyote kushiriki mashindano ya olimpiki. Kwa kuwa mashindano ya olimpiki ni mazuri kiafya, mazuri kiakili na mazuri kimwili. Maana hiyo ndo maana mimi huwa napenda kushiriki mashindano ya olimpiki. Hata kama sina muda kushiriki basi huwa napendalea zaidi kutizama maana hata nikitizama huwa najifunza mambo baadhi juu ya mchenzo au mashindano ya olimpiki. Hivyo, mimi huwa ni mfuasi mkubwa wa mashindano wa olympiki na napenda kwa ajili ya mambo ambayo wanafanya. Mafunzo ambayo wanatoa na afya ambayo ipo katika mashindano ya olympiki. Hivyo basi, mimi ni mshindani na pia ni mshiriki namba moja wa mashindano hayo ya olympiki. Kwa kuwa yana mambo mengi ya kujifunza, mambo mengi ya kuelimisha na mambo mengi ya kujistajabisha. Hivyo basi, mashindano wa olympiki ni mazuri na yanafraisha najenga mwili. Na mchezo wangu ambao mimi naupenda katika mashindano wa olimpiki ni kama nilivyosema mchezo wa kukimbia, mchezo wa mpira wa miguu napenda sana kutizama wa mpira wa miguu kwa kuwa ndiyo mpira ambao napenda kufuraia nikiutizama na hata nikiucheza. Hivyo basi mashindano ambao mimi huwa napendelea zaidi ni mchezo wa mpira wa miguu napenda kuucheza napenda kuutizama. Na pia mashindano mengine ambayo mimi napenda kuyatizama au kuyashudia katika mashindano au mazoezi mashindano ya olimpiki ni pamoja na mpira kikapu au kwa jina la kizungu inasemwa kama basketball. Hiyo ni michezo ambayo mimi hua napenda sana kucheza na napenda sana kuitizama kama sina muda wa kucheza. Au nikikosa nafasi ya kuenda kucheza basi hua napenda kuitizama mchezo hiyo mpira miguu mpira kikapu yaani basketball. Na mpira kukimbia yaani mazoezi ya kukimbia katika olimpiki hiyo ni baadhi ya michezo ambayo mimi hua napendelea zaidi kuitizama ili niweze kujifunza na niweze kuelewa mambo mbali mbali juu ya mchezo hiyo. Ndio maana hua naipenda.

Kuna aina nyingi ya vinywaji ambavyo vikiwa vya baridi mimi huwa napenda sana kuvitumia ila vinywaji ambavyo ndo vya muhimu au ndo navyopenda kuliko vyote vikiwa vya baridi wavyo napenda kutumia ni pamoja na Pepsi pamoja na Coca-Cola. Hivyo vinyawaji mimi huwa ndo napenda kutumia vikiwa vya baridi maana. Kipindi cha joto nikiwa na hamu ya kitu cha baridi huwa natumia hizo soda au hivyo vinywaji ili niweze kupozesha mwili wangu kwa kuwa. Pepsi pamoja na koka zikioza baridi zina saidia kupozesha mwili na kufanya mwili hurudi katika hali yake ya kawaida sa hasa katika mikoa yetu ya dar es alamu nchini Tanzania. Muda wajotu ni mwingi kuliko muda baridi kwa iyo. Mwili wetu unakuwa una joto na unaitaji kupozeshwa mara kwa mara hivyo Pepsi pamoja na coca ndio vinywaji ambavvy mimi hupendelea zaidi kuvitumia kipindi cha joto na ni muda mwingi huwa natumia vinywaji hivyo ili niweze kupozesha mwili wangu kwa kuwa vinafaida kubwa kwenye kupozesha mwili ijapokuwa kiafya nasema siyo vizuri kutumia sana soda kwa kuwa zina kemikali ambazo siyo salama na siyo nzuri katika mwili wa binadamu. Japokuwa huku kwetu kuna joto sana hivyo inapaswa kutumia vinywaji hivyo vikiwa vya baridi sana ili kuweza kupozesha mwili wetu kuringana na hali ya hewa ambayo ipo huku kwa hiyo. Kinywaji au vinywaji ambavyo mimi huwa napendelea zaidi kutumia ambavo vipo vya baridi ni Pepsi pamoja na Coca-Cola. Kwa hivyo ndiyo vinywaji peke ambavo mimi huwa napenda kutumia vikiwa vya baridi na vikiwa vya moto huwa spendelei sana kutumia kwa kuwa vina kuwa havina ladha au utamu ambao unakuwa nao vikiwa vya baridi kwa hiyo. Vinywaji ambavu mimi huwa napenda kutumia zaidi vikiwa vya baridi ni Pepsi pamoja na Coca-Cola. Hizi ni aina za soda ambazo zinapatikana duniani kote. Kwa hiyo, Pepsi pamoja na Coca-Cola hivyo ndiyo vinywaji peke ambavo mimi hua natumia au mimi hua napendelea kutumia kipindi cha baridi, kipindi cha joto kali kwa kuwa vinafanya mwili upozwe na uwe katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo vinywaji ambavyo mimi huwa napendelea zaidi kutumia kipindi ambacho cha joto ila vinywaji viwe vya baridi sana ni pamoja na Pepsi pamoja na Coca-Cola kwa kuwa vinafaida nyingi mwili ni japokuwa kiafya wanashauri tusitumie sana vinywaji hivyo kama soda kwa kuwa havina umuhimu sana kwenye mwili wetu kwa kuwa vina madhara mengi katika mwili wetu kulingana na vifaa au vitu ambavo vimetumiwa kutengenezea soda hizo kama kemikali zina kemikali, zina sukari nyingi kwa hiyo wana shauri tutumie ila tustumie kwa wingi maana sitaleta madhala kwenye mili yetu hasa hasa miaka ya mbeleni ambapo tukiwa tumetumia mara nyingi hivi sasa kwa hiyo mimi hua napenda kutumia vinywaji vya baridi kama pepsi pamoja na cocacola ila sipendi kutumia kwa muda mlefu yani kutumia pepsi au cocacola nyingi kwa siku au kwa wiki hivyo hua natumia muda ambao kuna joto na mimi hua na hamu ya kutumia vinywaji hivyo kwa kuwa wanashauri na madaktari wanasema unywaji wa soda kupita kiasi sio mzuri kwa afya kwa hiyo huwa natumia sio sana japokua vikio vya baridi kinywaji mbacho mimi huwa napendelea zaidi kutumia ni pamoja na pepsi pamoja na cocacola hivyo ndio vinywaji ambavo mimi hupendelea zaidi kutumia kipindi cha baridi kwa kuwa inafanya mwili uwe sawa na upozwe urudi katika hali yake ya kaida sa hasa maeneo yetu ya huku ambapo kuna joto kali na muda mwingi. Hali yake ya hewa inakua ni ya joto hivyo. Mimi hupendelea zaidi kutumia vinywaji hivyo. Pepsi pamoja na Coca-Cola. Ili viweze kunisaidia katika kupozesha mwili wangu. Na uweze kuwa katika hali ya kawaida ya kila siku kwa hiyo. Kinywaji ambacho mimi kupendelea kutumia ni Pepsi pamoja na Coca-Cola. Kwa sababu vinafaida nyingi mwilini japokuwa. Kiafya wanashauli tusitumie vingi vina mazara. Kiafya asa asa katika maswara ya sukari. Ina sukari nyingi na kemikali nyingi kwa hiyo hawashauli utumiaji mwingi wa soda au pepsi au cocacola kwa kuwa sio nzuri kiafya kwa hiyo mimi hua natumia japo kuwa sio mara zote hua natumia mara moja moja kwa hiyo kinywaji gani cha baridi unachopenda mimi jibu langu ambalo nitaweza kusema kinywaji ambacho cha baridi hua napendelea kutumia ni pepsi pamoja na cocacola kwa kuwa vina faida nyingi mwilini hivyo basi kinywaji ambacho mimi hua napenda zaidi kutumia. Kikiwa cha baridi ni Pepsi pamoja na Coca-Cola.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kiongozi ambaye anasikiriza waajili wake yaani watu ambao wapo chini yake. Hiyo ni sifa ya kwanza ya kiongozi mzuri. Sifa ya pili ni kiongozi ambaye hajiskii yaani hajioni yeye ni mkubwa kushinda wengine, anakuwa chini ya wengine, huyo ndiyo kiongozi mzuri yaani, ana uwezo wa kuongea na mtu kama yupo chini yake. Hiyo ndo sifa nzuri ya kiongozi mzuri na pia kiongozi mzuri inabidi awe anafanya kazi kwa ushirikiano. Hata kama kitu hakijui, inafaa awe anauriza ila kuna viongozi wengine wakiona kitu hawajui, wanajiona wagumu kuuliza kwa wengine ambao wapo chini yao. Hiyo ni sifa ambayo haitakiwi kwa kiongozi mzuri. Hivyo basi kiongozi mzuri, anafaa awe anawauriza watu wengine ambao wapo chini yake maana. Kira mtu ana uwezo wake wa kujua na kira mtu ana upawa wake wa kujua. Anaweza akawa mtu ni kiongozi, akawa anajua mambo mengine mambo mengine hayajui na mtu mwengine akawa sio kiongozi kabisa ana uongozi wowote ila ana uelewa mpana anajua mambo mengi kushinda hata yule kiongozi hivyo basi kiongozi mzuri inafaa ajishushe aende kwa yule ambaye sio kiongozi na ajifunze mambo mengi kuhusiana na uongozi unavokuwa kwa yule mtu ambaye yeye sio kiongozi hiyo ndio sifa nzuri ya kiongozi bora. Kiongozi inabidi ajishushe, awe kama wengine, asijone yeye ni mkubwa kushinda wengine. Asijone yeye ana uwezo kushinda wengine awaone watu wote kama marafiki zake, awaone watu wote kama wapo levo moja. Yaani hawana shida yoyote na yeye. Hiyo ndiyo sifa nzuri ya kiongozi au sifa ambayo inaitajika kwa mtu ili awe kiongozi bora inabidi ajishushe. Awe kama watu wengine, asijone yeye, ndiyo mkubwa, asijone yeye, ndiyo kila kitu kushinda watu wengine. Hiyo ndio sifa pekee ya kiongozi au mtu ambaye anafaa. Awe kiongozi inabidi awe hivyo. Aone watu wote kazini kama wapo sawa. Asijone yeye ni mkubwa kushinda wengine. Na afanye mambo mengine kwa kumpendeza mungu. Pia kwa kuwapendeza wafanyakazi wenzie. Asiwe anawatumikisha sana wafanyakazi wenzake kisa yeye ni kiongozi. Hiyo haipaswi kutokea kwa kiongozi yoyote ambaye anatarajia kuwa kiongozi bora inabidi asiwe anapereka watu mputamputa akajidai yeye ni kiongozi kwa hiyo anawafanya wafanyikazi wengine vile anataka anawatumikisha vile anataka hiyo ni sifa mbaya kwa kiongozi na sifa ambayo haihitajiki kabisa kwa kiongozi yoyote kiongozi yoyote bora inafaa awaone watu wengine kama ndugu zake awaone watu wengine kama marafiki zake awaone watu wengine wafanyikazi wengine kama watu ambao wapo kwenye levo moja asiwe anawatumikisha ila kwenye sehemu ambayo inabidi ukaripie au ufokee inabidi ufokee au ukaripie hiyo ndiyo sifa ya kiongozi kiongozi hatakiwi kuonekana ni mjinga au mtu ambaye hana heshima inabidi kwenye sehemu ya ukali inabidi awe mkali sehemu ya upole inabidi awe mpole ila ukali usizidi sana hiyo ndiyo sifa pekee au ndiyo sifa inayohitajika kwa kiongozi yoyote ambao anataka awe kiongozi bora inabidi ajishushe awe kama watu wengine asiwe anawafokea watu awe mtu peace awe mtu wa watu aweze kuongea na watu wowote awe mkubwa awe mdogo awe ana heshima hiyo ndio sifa pekee ya mtu ambaye anafaa awe anatarajia kuwa kiongozi bora inabidi ajishushe awe na nidhamu aendane na watu wengine hiyo ndio sifa pekee au sifa ya muimu kwa kiongozi bora.

Mimi huwa napendelea mahali pa kimya au pa kelele. Inategemea na muda na mahali nilipo. Ila sana sana huwa napendelea mahali pa kimya kwa sababu ndiyo mahali ambapo natulia na akili nawaza mambo mengi ya maisha na mambo mengine kwa ujumla ambayo ni mazuri na yananifurahisha. Hivyo, mimi huwa napendelea sana kukaa sehemu ambayo ni ya ukimya na ya utulivu kuliko kukaa sehemu yenye makelele.

Ndio nimewai kufanya kazi nyingi za kujitolea bila kulipwa mshahara wowote au kitu chochote zaidi zaidi kupewa pongezi. Nimewai kufanya kazi hizo za kujitolea kwa sababu nilikuwa sina kazi ya kufanya nilikuwa nimekaa tu nyumbani muda mwingi hivyo ikanibidi kuenda kutafuta kazi hata kama ambayo sitolipwa yaani kazi yoyote nzuri ya halali ya kujitolea. Nilikuwa nafanya hizo kazi kwa malengo yangu maalum kwanza nilikuwa nafanya hizo kazi ili niweze kupata knowledge yaani uelewa mpana wa mambo mengi kwa kuwa ukikaa tu nyumbani bila kufanya kazi yoyote hata kama haulipwi akili yako au knowledge yako yaani mawazo yako na kila kitu chako kinakuwa kimepungua au kinakuwa chini ukilinganisha na ule mtu ambaye anafanya kazi hata kama halipwi hata kama haingizi chochote. Yule mtu huwa anapata akili nyingi, huwa anapata maarifa mengi kwenye hiyo kazi hivyo na mimi nikaamua nifanye kazi za kujitolea ili nipate maarifa kwenye maisha yangu. Ndio maana mpaka leo huwa nafanya kazi nyingi za kujitolea hata kama silipwi au siingizi kipato chochote kile ili niweze kupata ufahamu na uelewa wa mambo mengi. Hasa yanayoendelea katika hizo biashara au hicho kito ambacho nafanya kama kujitolea. Pili nimeamua kufanya kazi za kujitolea ili niweze kufahamiana na hatu wengi kwa kuwa ukikaa tu nyumbani au ukikaa sehemu tu bila kufanya kazi yoyote unakuwa hufahamiani na hatu wengi ukilinganisha na ule mtu ambaye anaenda kufanya kazi au anafanya kazi hata kama halipwi au haingizi chochote huwa anafahamiana na hatu wengi huwa anajenga undugu na urafiki na watu wengi hata kama halipwi mshahara au haingizi kiasi chochote cha hela. Kitu cha tatu ambacho kilinifanya mimi niweze kufanya kazi au vitu vya kujitolea ili niweze kupata marafiki na vitu vingine ambavo vinaweza vikanisaidia kama vile connection. Nilikuwa nafanya kazi za kujitolea ili niweze kupata ukaribu au connection ya kitu fulani. Kwa kuwa nikiwa nafanya kazi najuana na watu wengi hivyo hao watu wanaweza kunisaidia siku katika mambo yangu yakiniendelea mrama wanaweza wakanisaidia wakanipa mawazo wakanipa ushauri ili niweze kufanikiwa katika maisha yangu mengine ya msingi kwa hiyo ndio maana mimi huwa napendelea sana kufanya kazi za kujitolea hata kama silipwi hata hela ya kula ila huwa napenda kufanya hizo kazi ili ziweze kunisaidia katika maisha yangu mengine kwa kuwa kufanya kazi ni bora kuliko kukaa tu nyumbani bila kufanya kazi yoyote kwa kuwa kufanya kazi hata kama huingizi kitu chochote. Kazi hiyo inakusaidia kwenye mambo mengi. Hasa ya akili kujenga mwili. Maanake ukiwa unafanya kazi kwanza. Unukuwa unafanya kazi kwa ajili ya kufanya mazoezi. Ukibeba kito ukitembea kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine hapo mwili wako unauweka sawa kiakili kiafya na hata kwenye mambo ya magonjwa mwili wako unakuwa umeusaidia sana kuepukana na hayo magonjwa. Ndio maana mimi huwa napendelea sana. Kufanya kazi kwa kuwa zinanisaidia sana. Hasa kwenye maswala ya mwili na afya kwa ujumla. Ndio maana mpaka leo hata kama ikitokea kazi ambayo ni ya kujitolea yaani haiingizi kipato chochote mimi huwa naenda kuifanya ili niweke mwili wangu sawa kwa kuwa hiyo kazi itanisaidia kwenye mambo mengi huwezi jua labla. Hiyo kazi ndo imeandikwa hatima yangu itokee hapo. Naweza nikafanya kazi hapo mtu akapenda jinsi nilivyofanya kazi na akaweza akanisaidia katika kazi zangu nyingine. Au akaweza kunisaidia katika kipaji changu au kitu ambacho ninatamani kuja kukifanya. Ndio maana, mimi huwa napendelea sana kufanya kazi. Hata kama isipokuwa ya kulipwa. Ndio maana huwa napenda kufanya kazi nyingi. Hata kama za kujitolea kwa kuwa zina faida nyingi kwenye maisha yetu. Hasa maisha ya akili, afya na mambo mengine yalinganayo na hayo hivyo, je, nimewahi kufanya kazi nyingi sana za kujitolea. Na bado nitaendelea kufanya kwa kuwa zina faida nyingi sana kwenye maisha yangu na sitokuja kuwacha kuzifanya kazi hizo za kujitolea. Kwa kuwa zinanisaidia mimi mambo mengi sana kwenye afya ya akili kwenye afya ya mwinli na mambo mengine yananisaidia nijuane na marafiki wengi na nisaidia nipate connection kubwa ya watu. Ndio maana mpaka leo mpaka kesho sitokuja kuwacha kazi za kujitolea na nazipenda na nitazidi kuzifanya miaka yangu yote kwa kuwa zinanisaidia sana na sitokuja kuwacha kuziacha kazi za kujitolea. Kwa kuwa ndiyo kazi muhimu ndio kazi zinazokupa wewe muongozo wako zinakupa wewe muonekano wako zinakupa wewe kujiona kuwa ni mtu bora zinakufanya ujuane na watu wengi. Na zinafanya ionekane kesho yako bora ndio maana mimi hua nafanya kazi nyingi za kujitolea na sitokuja kuwacha kazi za kujitolea kwa maana na zina faida nyingi sana kwenye maisha yangu hasa ya akili ndio umana sitokuja kuwacha kazi za kujitolea hivyo basi nimawahi kufanya kazi za kujitolea na sitokuja kuwacha na bado ninaendalea kufanya kazi za kujitolea.

Kuna mambo mengi hua nafanya wakati nahitaji msaada kazini ila mambo haya yanatofautiana na msaada au kitu ambacho nahitaji mda huo kazini ila mambo yote ya nalingana mfano nikiwa nahitaji kazi au msaada wawote kazini kwanza hua na mtafuta ya rafiki yangu ambaye namwamini kama huo msaada wangu unahitaji mtu wa siri hua na mtafuta weo mtu na kumweleza shida yangu na yeye huwa ananipa msaada mzuri. Hilo ni swala ambalo linahitaji mtu wa siri hivyo namtafuta rafiki yangu ambaye na yeye ni mfanya kazi wa hapo hapo kazini ambaye ni msiri wangu na yeye mimi ni msiri wake tuna siri nyingi kuhusiana na sisi hivyo na mtafuta huyo mtu ambaye ni rafiki yangu ananipa ushauri na ananipa mawazo ananipa kunifariji kwa hiyo kama nina shida au nahitaji msaada wa mtu ambaye ni msiri au shida yangu inahusiana na kitu cha siri ambacho hakihitaji mtu yeyote kufahamu. Na mtafuta kwanza huyo rafiki yangu. Na mweleza shida yangu ilivyo. Na namwomba ushauri. Kwa hiyo huyo rafiki yangu atani shauri vizuri. Na atanitunzia siri yangu. Hiyo ni swala la msaada ambao nahitaji mtu wa siri ili aweze kunisaidia ila kama nahitaji msaada wa mtu yeyote ambae hata kama sio msiri hata kama sio nini. Huwa naongea na wafanya kazi wangu sekretari na namwelewesha shida yangu. Na namweleza yeye ananishauri bwana kaongee na bosi au bwana fanya hivi na hivi. Hivyo ndo huwa nafanya wakati nahitaji msaada nikiwa kazini. Kuna misaada aina mbili msaada ambao ni wasiri hauhitaji kila mtu kufahamu na msaada kawaida. Kama nahitaji msaada wa siri basi nitamtafta rafiki yangu kwa kuwa nimesoma naye shule ya msingi tumeenda wote sekondari ananijua vizuri na mjua vizuri. Hivyo yeye ndie rafiki yangu wa kweli kazini na yeye ndie atanisaidia mambo yangu mengi na anajua siri zangu nyingi najua zakwake hivyo hawezi kuniangusha hawezi kunipa msaada amba usio mzuri na ataweza kunitunzia siri zangu nyingi kwa kuwa nazo na anaweza kunisaidia mambo mengi kwa kuwa na yeye mambo yake pia huwa mimi namsaidia yaani tumeshibana tunapendana ni rafiki yangu wakweli hivyo basi kama shida itahusiana na mtu ambaye anahitajika kunisaidia pale kazini ambaye shida yangu mimi ni ya siri sio kila mfanyakazi au sio kila mtu pale kazini, inafaa aifahamu, basi mimi nita mtafuta rafiki yangu, hata kama ni nje ya mda wa kazi, hata kama ni kwenye simu, hata kama tukiwa ana kwa ana, nitaongea naye nitampa ushauri, nitamwelewesha kitu ambacho kina nisibu, nita mwelewesha mambo yangu mengi, na yeye huwa ananishauri vizuri kulingana na shida yangu, kulingana na tarajio yangu ya muda huo. Ni nini nahitaji kwa hiyo yeye huwa ananishauri vizuri na ndio maana. Yeye ndiye chaguo langu la kwanza kumfata au kumwomba ushauri wangu. Hata kama ni ushauri ambao usio wasiri. Yani kila mtu anahitaji kujua yeye ndo atakuwa mtu wa kwanza mimi. Kumfata na kumwomba ushauri kwa kuwa ana ushauri wangu. Au ana mambo yangu mengi ambayo anayajua hivyo basi. Ni khiitaji msaada wowote pale kazini kitu cha kwanza au kitu ambacho mimi huwa nafanya. Kwanza huwa na mtafuta huyo rafiki yangu. Na namwelewesha shida angu iliopo hapo kazini. Na namwomba ushauri bada. Naitaji kufanya hivi na hivyo. Hivyo, yeye rafiki yangu atanishauri vizuri. Kulingana na shida niliyo nayo muda huo. Kulingana na kitu ambacho napitia muda huo. Yeye huwa ananishauri vizuri. Na kama kitu kinafaa kwenda katika ngazi za juu labda kwa mabosi au kwa manager. Yeye ndio ananishauri bwana nenda kwa meneja fulani au kwa bosi fulani, yeye ndio mtu pekee ambaye ataweza kukusaidia. Au unenda kwa muasibu, au nenda kwa mtu gani katika ofisi yetu ambaye yeye anaweza akanisaidia. Hivyo mimi huwa nafata ushauri wake na yeye huwa ananishauri vizuri na ndio maana. Nikiwa na shida yoyote nikimfata yeye ushauri wake unakuwa ni mzuri na huwa anafanikiwa katika kusovu au kutatua matatizo yangu ambao yananikuta nikio kazini. Ndio mana mtu ambaye au kitu ambacho nafanya nikiwa na shida au naitaji msaada nikiwa kazini. Kitu ambacho mimi hua nafanya. Kitu chakuanza kuliko vitu vyote ni kumtafuta uyo rafiki yangu na kumwelewesha shida zangu na kumweleza kitu ambacho nahitaji. Na kumuleweza situation yoyote ambao mimi hua nakumbana layo katika hiyo kitu ambacho nahitaji ya msaada nacho. Hivyo yeye huwa anafikiria na ananipa ushauri mzuri kitu chakufanya. Ndio maana mtu au kitu ambacho nafanya nikiwa na shida au nahitaji msaada niwapo kazini. Basi ni rafiki yangu ndiye mtu ambaye huwa ananisaidia katika mambo yangu mengi. Hivyo basi wakati unaohitaji msaada kazini huwa namtafuta rafiki yangu na kumwomba ushauri.

Kuna sehemu nyingi nyingi ambazo zinatumika kutizamisha video mtandaoni yani social media ila mimi sehemu ambazo napendelea zaidi kutizama video ni youtube, tiktok, pamoja na instagram. Hizo sehemu ndio sehemu ambazo mimi huwa napendelea kutizama video zangu ila kuna sehemu nyingine kama facebook huwa napendelea japo huwa siingi mara kwa mara. Na YouTube inategemea ni video gani ambazo napenda au natamani kuenda kuzitizama. Ikiwemo TikTok navyo ni hivyo hivyo. Inategemea ni movie gani au ni kitu gani ambacho mimi huwa nataka nikitizame mda huo. Basi nitachagua sehemu ambao napendelea kutizama. Kama ni vichikesho au comedy fupifupi huwa napendelea kuenda kutizama TikTok. Kwa kuwa TikTok ina visehemu au ina vikripu vidogo vidogo ambavyo vinachekesha na vinaerimisha na vinafundisha hivyo basi, ukiniambia kitu ambacho naitaji kufanya mda huo kama ni video inayohusu maswara ya komedi yani kuchekesha ambazo ni fupi huwa napendelea zaidi kuenda TikTok kuzitizama. Ila kama ni video au kitu cha kuerimisha au technology ya kufundisha ambao ni ndefu basi huwa napendelea kuenda youtube kutizama manake youtube kuna tutorial yani mafunzo mengi ambao wanafundishwa huko kwa kina yani marefu. Hivyo basi huwa napendelea kuenda kutizama TikTok I mean YouTube kuangalia video ambazo zinaelimisha zinafundisha ambazo ni ndefu kwa kuwa video fupi fupi za kufundisha kitu frani. Hautoweza kuelewa au hautoweza kupata elimu ya kina. Ikiwemo ya vitendo. Basi YouTube ndo sehemu pekee ambayo unaweza ukakutana na video ya lisari moja ambayo inaelekeza kitu frani. Namna ya kufanya hivyo icho kitu basi Youtube ndio sehemu pekee ambao mimi huwa naitumia kwa ajili ya kujifunzia hasa video ndefu au maswara ya teknolojia hua napenda kujifunzia Youtube. Kwa kuwa kwenye Youtube utakutana na video hata ya risali moja ambao inaeleza kitu fulani jinsi ya kukitumia jinsi ya kujiunga jinsi ya kujisajiri na mpaka itimisho rake faida na asara zake. Zote wanaeza kuelezea huko Youtube ila TikTok inakuwa na video ila sio ndefu kama Youtube TikTok huwezi kukutana na video ya risali moja ambayo inaelezea jambo furani na likakufundisha au ukalielewa kwa undani kama ilivyo YouTube. Kwa hiyo, sehemu zote hizo ambazo nimekutajia huwa napendelea kutizama video zangu nikiwa mtandaoni. YouTube, Instagram, TikTok hizo ni sehemu ambazo mimi huwa napendelea kutizama video zangu. Ila inategemea na video gani ambao nahitaji kutizama mda huo kama ni video inahusu maswara ya kujifunza kitu furani hasa hasa maswara ya teknolojia basi mimi huwa napendelea zaidi kwenda kuitizama hiyo video nikiwa youtube kwa kuwa YouTube inaelimisha au inafundisha kwa kina zaidi ukiringanisha na sehemu nyingine zozote kama youtube kama tiktok pamoja na instagram. YouTube inafundisha kwa kina, inaenda step by step, inakuerekeza mwanzo mwisho kwa kuwa YouTube video zake hazina limit za kurekodi. Yani unaeza ukarekodi video ya lisali moja ya masaa mawili, masaa matatu na ukaiposti uko bila ya shida yoyote ila TikTok haiko hivyo. Hauwezi kurekodi video ya masaa manne au masaa matano. Ndio maana huwa napendelea sana kutizama video zangu za kujifunza maswara ya teknolojia au maswara mengine ya kupata hela mtandaoni nikiwa YouTube. Ila kama nataka nifurai tu. Sina maswara ya kujifunza. Basi huwa naingia tiktok. Ili niweze kutizama video zangu Tiktok za kufuraisha za kuchekesha za kuburudisha. Ila inapokuja swara la kupata erimu. Yani maswara yote ya teknolojia huwa napenda kuingia youtube kwa ajiri ya Kujifunza. Na ikiwemo instagram napenda kuingia instagram kwa ajiri ya maswara ya burudani tu. Maswara ya binafsi ndio napenda kuitumia instagram. Kwa kuwa instagram ni mtu tu anaposti hata kama makampuni hata kama ni vitu vya kufundisha wanaposti ila hawaposti kwa ukubwa ule kama ilivyo YouTube. Ndio maana huwa napenda YouTube kuenda kuangalia sana video zangu ila katika sehemu zote hizo za mtandaoni sehemu ambao mimi huwa napenda kukesha sana kutikizama video zangu ni YouTube YouTube ndio sehemu pekee ambayo mimi mda mwingi natumia kutizama video zangu wa kua. Inanisaidia mambo mengi inanifundisha sana inanierimisha kushinda. Sehemu nyingine zozote ambazo natumia kutizama video zangu. Basi katika sehemu ambao mimi huwa napenda sana kutizama video zangu nikiwa mtandaoni. Basi sehemu hiyo nitasema ni YouTube. Kwa kuwa YouTube inaelimisha inafundisha. Unaweza ukatua ujumbe mfupi. Unaweza ukajibiwa. Unaweza ukapata mawasiriano ya mtu ambaye kaposti. Unaweza ukawasiliana nae ndio maana mimi nachagua YouTube ndio sehemu.

Kwa mtu anayeanza kazi, ushauri ambao naweza kumpa, kitu cha kwanza, ni kutulia kuwa na mipaka, asiwe anawakurupukia watu kwa sababu hamjui kila mtu hapo kazini hajui tabia za watu, kwa hiyo nitamshauri atulie, asiwe anawakurupukia watu, yaani kila mtu anawafanya rafiki yake. Kitu kingine ambacho mimi nitamshauri mtu ambaye anaanza kazi ni kuwasoma watu kazini. Yaani amjue mtu moja baada ya mwingine tabia yake nini anapenda, nini hapendi, madhaifu yake, mema yake. Kabla ya kuanza kuwazoea watu. Hicho ndio kitu ambacho mimi naweza nikamshauri mtu ambaye anaanza kazi. Kitu kingine ni kumshauri awai kazini. Awai aweze kufanya kazi zake ambazo anapewa kwa wakati bila ya shida yoyote. Hivyo ndio vitu vya muhimu kwa mtu au mgeni ambaye anaanza kazi. Anabidi awe anafanya kazi kwa juhudi au anafanya kazi haraka akipewa kazi awe na kuzimaliza kwa wakati. Hizo ndio mbinu au vitu ambavyo naweza kumshauri mgeni au mtu ambaye anaanza kazi. Asiwe mtu wa kukurupukia watu. Yaani kila mtu yeye anamfanya rafiki yake kwa sababu kila mtu ana tabia yake. Kila mtu ana mema na mabaya yake. Na kila mtu hawezi kuwa rafiki yako. Mwingine atakuchora ili ajifanye rafiki yako. Kumbe ni aduye wako. Kumbe anatamani wewe uanguke au ushuke ili yeye aweze kukakaa katika nafasi yako. Kwa hiyo, sitamshauri aweze kuwa anakurupukia watu. Sitamshauri awe na marafiki wote kazini. Achague marafiki baadhi ambao anajua hao marafiki ni wa kweli atakuwa nao kwenye shida na raha. Hivyo, ndo vitu ambavyo mimi naweza nikamshauri mtu mgeni au mfanyakazi mgeni kazini. Asiwe anakurupukia watu, asiwe anapenda kufanya mambo ambayo bosi au kazini haruhusu. Kitu kingine ambacho nitamshauri, nitamshauri asipende rushwa, asipende kuchukua hongo kwa wafanya kazi wengine wageni. Au kwa wateja ambao watafika ofisini manake kuna wateja wengine watatoa rushwa. Au wafanya kazi wengine wenye wanaomba rushwa ili waweze kuwasaidia. Wateja katika shida zao wakifika ofisini kwa hiyo. Nitamshaura asiweze kuwa anapokea rushwa au asiweze kuwa anaomba rushwa kwa wateja. Awe anafanya kazi kwa moyo mmoja au anafanya kazi wateja. Kama vile ni shida zao au shida yake yeye imemtokea hivyo anataka kuisolve yeye mwenyewe kwa hiyo achukue madhaifu au shida za wengine kama ni shida zake ili aweze kufanya kazi zake kwa juhudi kwa bidii na kwa ustawi wa hali wa juu. Kwa hiyo, mfanyikazi mgeni akiwa anaona kazi au shida ya mwingine kama ni shida yake atafanya hiyo kazi kwa vizuri bila ya shida yoyote kwa hiyo. Hivo ndiyo vitu ambavyo mimi naweza nikamshauri mfanyikazi mgeni, kitu cha kwanza inabidi ajichunye yeye mwenyewe asiwe ana mashubo anashobokea watu wengine. Asiwe anapenda uzoefu au urafiki na watu wengine bila kujua haiba yao. Yaani mambo yao mema na mambo yao mabaya. Kwanza inabidi awachunguzi hao watu ambao yeye anaona ni kama marafiki zake hapo kazini. Asiwe anamfanya kila mtu kama rafiki yake. Kwa hiyo inabidi awajue watu wote kazini. Mazuri na mabaya yao baada ya kuwajua inabidi achague marafiki bora ambao anahisi wanaweza wakamsaidia katika kazi zake au katika mambo yake ya msingi. Haipaswi mfanyikazi mgeni ajidai yeye ni kila kitu hata kama ana elimu hata kama ana nini. Cha kwanza mfanyikazi mgeni inabidi ajishushe, aendane na watu wengine, hata kama yeye ana elimu kubwa au yeye ameingia kazini mgeni ila ana cheo kikubwa, haitakiwi yeye ajione ana cheo kikubwa. Inabidi ajishushe endane na watu wengine ili mambo yake pale kazini yasimwende mrama. Kitu kingine nacho mshauri mfanyikazi mgeni namshauri aweze kuuliza maswali pale ambapo haelewi asijichukulie maamuzi yeye mwenyewe kwa kuwa yeye bado ni mgeni kazini mambo mengi yatakuwa hayafahamu hajui baadhi ya ofisi hajui baadhi ya watu. Hivo inafaa awe anauliza watu wengine ili a waweze kumsaidia. Pia asiweze kujikuta yeye ni mkubwa, asiweze kuwadharau wengine. Hayo ni mambo baadhi ambao mimi naweza nikamshauri mfanyikazi mgeni ili kazi zake au mienendo yake ya pale kazini iweze kuenda vizuri bila ya shida yoyote, inabidia awajue watu wote. Inabidia akikwama au akipata shida, awauliza watu wengine. Asiweze kujikurupukishia, kufanya mambo yake mwenyewe kwa maamuzi yake bila kuuliza watu wengine kwa kuwa, itagharimu kampuni yote au tasisi yote kwa kufanya kazi au kufanya kitu bila kuuliza watu wengine. Kwa hiyo, ushauri ambao mimi ntampa mfanyi kazi au mtu mgeni pale kazini ni kuanza kujua hali yake, kujua yeye ni nani, kujua anataka nini ofisini, kujua ofisi pia inahitaji nini kutoka kwa wateja wake. Hivyo ndo vitu vya muhimu ambavyo mimi nitamshauri.

Kuna sherehe nyingi ambazo mimi huwa napendezwa nazo ila sherehe kubwa muhimu ambazo mimi napendezwa nazo ni mbili tu kwenye maisha yangu. Sherehe kwanza ni tarehe sita mwezi wa kumi na mbili hiyo sherehe ndio sherehe yangu pendwa na yakupendezwa kwenye maisha yangu. Tarehe sita mwezi wa kumi na mbili ni tarehe ambayo mimi niliweza kuja duniani. Yaani ndio siku yangu wa kuzaliwa hivyo basi hiyo siku ni kubwa kwenye maisha yangu imebeba historia kwenye maisha yangu imeanzisha historia kubwa ya maisha yangu. Hiyo siku ya tarehe sita mwezi wa kumi na mbili kwa hiyo tare sita mwezi wa kumi na mbili ndiyo sherehe yangu ya kupendezwa kuliko sherehe yeyote. Baada ya tarehe sita mwezi wa kumi na mbili sherehe nyingine ambayo mimi ndiyo sherehe yangu ya kupendezwa ni tarehe kumi na nane mwezi wa sita hiyo siku ndiyo siku ambayo mwanangu aliweza kuja duniani. Hivyo basi imebeba historia kubwa kwenye maisha yangu na imeanzisha historia nyingine kwenye maisha yangu ya kuwa mtu mwingine tofauti na yule mtu wa tarehe sita mwezi kumi na mbili aliye zaliwa. Kwa kuwa tarehe kumi na nane mwezi wa sita hiyo siku mwanangu aliozaliwa imenifanya nijione mtu mzima imenibadilisha jina na kuwa baba na imeniongezea majukumu ya maisha na kujiona mimi sasa hivi kuna mtu mwingine ambaye ana nitegemea hivyo inapaswa ni pambane kwa ajili yake inapaswa ni pambane kwa ajili ya familia yangu hivyo basi hizo sherehe mbili muhimu ndio sherehe ambazo zangu kwangu imekua ndo zimekua sherehe pendwa sherehe ya tarehei sita mwezi kumi na mbili kila mwaka. Imefanya nijione mimi ni mtu. Imefanya iniheshimishe na imemfanya mamangu apendezwe nayo siku aloweza kunileta duniani tarehe sita mwezi kumi na mbili. Pia tarehe kumi na nane mwezi wa sita io ni shere yangu ya pili ambayo inanipendeza kwa kuwa imeniheshimisha, imenifanya niwe baba, imenifanya nijione mtu ambaye ninawezo wa kufanya mambo mengi na imenifanya nijione kuwa kuna mtu ambaye sasa hivi ananitegemea na kuna mtu ananifata mimi kama model wake role modol wake hivyo inabidi nifanye mambo yote mema ili na mwanangu aweze kuiga mema kutoka kwangu ndio maana tarehe kumi na nane mwezi sita imekua siku yangu ya kupendezwa kwa kuwa imenifanya nijione mtu mwingine imenifanya nijione mtu bora kwenye maisha yangu na ndio maana tarehe kumi na nane mwezi wa sita na tarehe sita mwezi kumi na mbili hizo siku mbili ndiyo siku zangu za sherehe pendwa kwenye maisha yangu kwa sababu zimenenifanya nijione mtu mwema. Imenifanya nijione mtu wa tofauti kushinda nilivyo kuwa tarehe sita mwezi wa kumi na mbili na imenifanya nijione ni mtu ambaye nina ninaitajika na mtu mwingine ambaye ni mwanangu hivyo hizo siku mbili ndiyo siku zangu pendwa na ndio siku ambazo zimefanya ziwe na sherehe yangu pendwa na katika mwaka. Tarehe sita mwezi wa kumi na mbili na terehe kumi na nane mwezi wa sita ndiyo sherehe zangu pendwa.

Kuna mambo mengi huwa mimi nayafanya kabla ya kuenda kwenye mkutano. Kitu cha kwanza na kikubwa ambacho huwa nafanya nikiwa najiandaa kuenda kwenye mkutano, cha kwanza ni kujua mkutano unahusiana na nini. Hilo kitu ndo kitu cha muhimu ili nisiweze kuenda kujichanganya nifikapo kwenye mkutano. Hivyo nafaa kujua mkutano naoenda kuhuthuria unahusiana na nini. Bada ya kujua mkutano unahusiana na nini, naenda kusoma mambo ya msingi kuhusiana na mkutano. Kama tulifundishwa au tulijadili huwa naenda kuyapitia yote tulojadili au tulofundishwa kuhusu huo mkutano ili nisweze kujichanganya wakati wa kuelezea au wakati wa kujielezea katika mkutano huo hivyo ndo vitu vya muhimu ambavo mimi huwa nafanya wakati wa mkutano haujaanza.

Ndiyo nishawahi kufuga mnyama na siyo zaidi ya mmoja ni wengi nishawahi kuwafuga kwa sababu ninapenda sana wanyama na wao wanapenda sana kuishi na binadamu na pia wanyama ukiishi nao vizuri ukiwapenda ukiwajali ukiwatunza na wao watakupenda atakujali watakutunza hawatakuwa na madhara yoyote na wewe. Wanyama ambao mimi huwa napendelea zaidi kwafuga ni mbwa pamoja na paka kwa sababu wanao urafiki mzuri na watu na pia ni walinzi wa watu na vitu ambavyo watu wanamiliki mfano paka na mpenda kwa sababu anakulinda wewe dhidi ya panya kwa sababu nyumba yako usipokuwa na paka panya wengi wakuwepo watakuwa wanakula vitu vyako vya muhimu nguo watakula madaftari watakula vitu vyako vyote vya muhimu kama dokumenti na vitu vingine ambavyo vipo. Kwa mfumo wa makaratasi kwa sababu panya wanapenda sana kula karatasi hivyo. Watakuharibia sana wewe maisha yako na vitu vyako vyote vya umuhimu. Kwa hivyo huanapenda sana kwafuga paka ili wewe walinzi. Juu ya panya ambao wanaweza kuharibu maisha yangu. Wanaweza wakala vyeti vyangu vya kuzaliwa. Vyeti vyangu vya shule na vyeti vingine ambavyo ni vya muhimu. Kwa hivyo ukiwa na paka atakulinda wewe dhidi ya panya ili asiweze kushambulia au kula vitu vyako vya umuhimu. Hiyo ndiyo mana mimi huwa napenda sana kuishi na panya kuishi na paka katika nyumba yangu ili waweze kunisaidia katika ulinzi wa panya. Ndiyo mana huwa napenda sana kumfuga mnyama aitwaye paka ili aweze kunisaidia katika ulinzi wa vitu vyangu. Mnyama mwingine ambaye mimi huwa napenda kumfuga ni mbwa. Mbwa ni mzuri kwa sababu ukimfundisha vizuri ata kusaidia wewe katika ulinzi na pia mbwa ni rafiki mzuri wa binadamu. Ukimfuga vizuri mbwa ukimpenda ukimjali na yeye atafanya hivyo hivyo kwako atakupenda atakujali ataweza kakutunzia watoto wako hata kama wewe haupo anaweza kalinda watoto wako dhidi ya vitu vibaya ambavyo vinatokea nyumbani kipindi wewe haupo. Pia anaweza kakulinda dhidi ya wezi analinda mali zako ambazo zipo nyumbani ambazo usiku wewe huwezi kuzilinda au huwezi kuziona kwa wakati huo kwa hivyo mbwa anwaeza kakusaidia kulinda ndiyo maana. Wanyama ambao mimi huwa napendelea zaidi kwafuga ni mbwa pamoja na paka kwa sababu wanafaida kubwa katika maisha binadamu hasa ya kila siku kwa kuwa wawo wanasaidia mambo mengi. Na pia binadamu katika nyumba yake huwa anakaa mara chache sana. Muda mwingi anawaacha wanyama. Na wanyama ukiwatunza vizuri kwa upenda vizuri. Muda ambao unawaacha nyumbani wao wanakuwa kama mwenye nyumba. Ndiyo mwenye nyumba wa hiyo nyumba atakulindia nyumba hako vizuri bila ya shida yote. Ndiyo maana mimi huwa napendelea sana kufuga wanyama ili waweze kunisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Hasa hasa ya ulinzi. Unaweza ukamwajiri mtu kama mmaasai na watu wengine. Na pia kama kuna makampuni mengine ambao yanatoa watu kwa ajili ya ulinzi. Unaweza uka ajiri hawa watu ili wakulindie nyumba yako ila watu siwaaminifu kama alivyo mnyama. Mnyama hailewi, mnyama hajui hela, mnyama hajui kitu chochote kwa hivyo. Mnyama hawezi kukuzunguka, mnyama hawezi kukutapeli. Ila binadamu anaweza kakutapeli, binadamu anaweza kakuzunguka. Binadamu anaweza kaingia tamaa na kitu flani mwisho wa siku aweza kuacha wewe solemba ila kwa mbwa ni tofauti mbwa ukimpenda, ukimjali, ukimtunza, ukimpa chakula kwa wakati, ukimpa maji kwa wakati, ukimpenda, ukimwona kama ni ndugu yako ni upande ya familia yako. Hawezi kukusaliti, hawezi kukugeuka. Hata kama siku ukijaribu kwenda kumtupa mahali. Huyo mtu kama ulimpenda, ulimtunza vizuri basi lazima atarudi katika nyumba yako. Kwa kuwa yeye ni moja ya familia yako. Ila kwa binadamu ni tofauti akitokia bosi mwingine, akampa hela au mshahara mkubwa zaidi ya wewe uliyokuwa unampa huyo mtu ataondoka nyumbani kwako na ataenda sehemu nyengine. Na anaweza akaondoka bila ata ya kukuaga akaacha nyumbako ipo bila mtu na wezi au watu wengine wabaya naweza kaingia wakakuibia. Kwa kuwa wewe ulikuwa hufahamu kama huyo mtu hayupo ila kwa mbwa ni tofauti. Ukimfuga mbwa muda wote anakuwepo na unauhakika wasilimia mia kwambwa hako. Yupo nyumbani anakulindia watoto hako anakulindia mali zako anakulindia vifa vyako bila shida yeyote. Hiyo ndiyo maana mimi huwanapendelea sana kwafuga wanyama kuliko kuishi na binadamu katika maswara ya ulinzi kwa kuwa wanyama ni walinzi bora kushinda hata binadamu kwa kuwa wao wana uhakika asilimia mia kuwa watakulindia mali zako na bila kuingia tamaa yeyote ila kwa wanadamu ni tofauti unaweza akakulindia mali zako ila huyo huyo mlinzi wa mali zako akakugeuka na akakuibia malizako kwa kuwa binadamu wameumbiwa tamaa anaweza akaona kitu chako ni kizuri ila baada kulinda yeye akakiiba ndiyo maana mimi napendelea sana kufuga wanyama kuliko.

Ndiyo, mimi ni mpenzi wa kucheza michezo ya video, yani michezo ambayo ni video game. Hiyo michezo mimi huwa napenda sana kuicheza. Kuna michezo mingi ya video game ambayo mimi napenda kuicheza kama michezo wa mpira, michezo ya ngumi na michezo mingine mingi. Kwa hiyo, kama michezo wa God of War ni michezo ya video ambayo mimi huwa napendelea sana kuitazama ama. Mchezo mwingine ni mchezo mpira ambao unaitwa Need for Speed pia pamoja na Dream Rig Soaker Dream Rig Soaker ni mchezo mpira ambao mimi hua naupenda sana. Na kila update yake ambayo inafanyika kila mwaka huwa na update ili niweze kuitazama i mchezo huo kwa hiyo mchezo wa video ambao mimi naupenda ni Need for Speed pamoja na Dream Rig Soaker. Hiyo mchezo miwili ndio michezo ambao mimi huwa naipendalea zaidi kuliko michezo mingine yoyote.

Napenda vitu vingi kuhusiana na mtaa wangu ambao mimi sasa hivi ninaishi. Cha kwanza, mtaa wangu ni watu wenye hekima, busara, ucheshi, pamoja na ushirikiano. Yaani katika mtaa wangu watu wa mtaa huu wanafanya mambo kwa ushirikiano. Hicho kitu ndiyo kitu ambacho mimi nakipenda. Mfano mtu akipata tatizo au akawa na shida watu wengi wa mtaa huu huwa wanashirikiana. Ili kuenda kumsaidia huyo mtu kimawazo kifedha na hata katika kumfariji kwa hiyo. Hicho ndiyo kitu cha kwanza ambacho mimi huwa napenda sana katika huu mtaa wangu. Kitu cha kingine ambacho ninapenda na nafarijika kukiona katika huu mtaa wangu. Ni kuwa watu wa huu mtaa ni wasafi na wanapenda usafi. Wanatunza mazingira yao muda ote. Yani hautoona takataka yoyote imedondoshwa au imetupwa ovyo katika mtaa wetu. Watu huwa wanafanya usafi na watu huwa wameshajiweka kuona. Takataka yoyote huwa wanaokota wanaenda kuitupa. Na hata watu wa mtaa huu huwa hawatupi takataka njiani au sehemu yoyote. Kwa hiyo, hicho kitu ndiyo kitu ambacho mimi pia nimekipenda kuhusiana na mtaa wangu. Watu wa huu mtaa ni wasafi wanatunza mazingira, wanajali usafi kwa ujumla. Na pia, kitu kingine ambacho mimi huwa nimevutiwa nacho katika huu mtaa wangu. Ni kwamba, watu wa huu mtaa huwa wanapanda miti. Wanatunza mazingira. Yaani, katika upandaji miti wa huu mtaa upo vizuri. Watu wengi wa mtaa huu, huwa wanapanda miti ili kutunza mazingira.

Kuna mambo mengi ambayo mimi huwa inanifanya ni jisikie furaha na amani mda wote. Jambo la kwanza nikienda kazini kitu ambacho napenda kufanya au kinanifanya mimi nijisikie furaha mda mwingi nikiwa kazini ni kufanya kazi zangu kwa wakati na kumaliza bila kugombana na mtu yoyote wala kupata shida aina yoyote. Hicho kitu mimi huwa ndo napenda kuwa nacho ili kinipe furaha. Nikiona nimemaliza kazi zangu kwa wakati, sijagombana na mtu yoyote, wateja ni meudumia vizuri bira shida yoyote. Kitu kingine ambacho kinanifanya mimi niwe na furaha ni kuishi na mwanangu. Mwanangu ndiye mtu pekee ambaye mimi hua anipafuraha. Pale nikua nimekanae kwa kuwa ananichekesha, ananipigisha stories au kweri, za uongo kwa kuwa yeye bado ni mtoto. Ana story nyingi sana sana za uongo. Ila anapenda kukanae, anapenda kumsikiriza, anafiongea ndiye mtu pekee ambaye mimi hua anipafuraha katika maisha yangu kwa kuwa najiona sasa ni baba, najiona nimekua. Najiona ni na mtu ambaye ananitegemea. Toka tare kumi na nane mwezi wa tisita ambapo mwanangu alikuja dunia ni ndiyo siku pekea ambao niliweza kupata furaha na nilioza kujiona mimi ni mtu mpia. Na ndiyo mana mpaka leo mwanangu ndiye mtu pekee ambaye mimi anaheza kanipa furaha. Hata kama akiongea kitu akileweki na ndiyo mana furaha yangu mimi inatokana na mwanangu kwa kuwa yeye ndiyo kila kitu kwangu yeye ndiyo furaha yangu yeye ndiyo amani yangu. Na hata kupambana kwa angu napambana kwa ajiri ya mwanangu. Kwa hiyo kitu ambacho mimi kinanipa furaha mda mwingi kwenye maisha yangu. Ni kuka na mwanangu, kucheza na mwanangu, kupigia story na mwanangu. Yeye peke ndiye mtu peke ambaye ananipa furaha. Pia mambo mengine ambao mimi ananeza kunipa furaha ni kutoka nje na wenzangu. Kuenda kuspendi, kutumia hela, kula kunywa hivyo vitu. Ndiyo vitu vingine ambao mimi vinanifanya kuwa na furaha. Na jambo la tatu na ra mwisho ni ufugaji. Nimeanza ufugaji toka mwaka elfu mbili kuminasaba. Ufugaji wa kuku na mpaka sasa hivi bado nafuga kuku. Hivyo basi kitu ambacho kinanipa furaha ni kuona kuku wangu wanaendelea visuri. Hawana magonjwa wana taga visuri. Yani maitaji yote au malengo yote ni huku wana tegemea kutoka kwa kuku. Ya ikienda sawa mimi ndo furaha yangu inatokana hapo. Toka mwaka elfu mbili na kumi na saba nilipoweza kujua jinsi ya ufugaji kuku namna bora ya kufuga kuku. Mpaka leo ninapata furaha kwa kuwa nimefuga kuku kwa njia nzuri na mpaka sasa hivi wananipa kile nilichotarajia kukipata. Na kwa ambao hawajui jinsi ya ufugaji kuku nitaelekeza juu kwa juu kidogo namna ya kufuga kuku. Kwanza kuku ukichukua inabidi ujue wana unawachukua kwa niya gani kwa kua kuna kuku wa aina nyingi. Kwanza kuna kuku wa mayai na kuku wa nyama yani broilers na kuna kuku wa layers. Broilers ni kuku wa nyama ila layers ni kuku wa mayai. Kwa hiyo ukinunua kuku wa aina ya layers unajua kabisa hawa kuku umewanunua kwa ajili au kwa maalum ya kukuletea mayai. Kwa hiyo wewe hela yako kubwa au faida yako kubwa utaipata kutokana na uuzaji wa mayai. Hivyo hivyo kuku wa broilers yani kuku wa nyama utakuwa unajua hao kuku wanakuletea faida kutokana na kuwauza wao kama nyama au kitoeo. Hivyo basi itabidi ujue mahitaji yao ya msingi. Kuku wote mahitaji yao ya msingi yanafanana ya wanahitaji chakula, wanahitaji malezi mazuri, wanahitaji magi, wanahitaji madawa, wanahitaji chanjo kwa wakati. Hayo mambo inabidi uya fahamu kabla ujaingiza kuku wako bandani. Na pia unabidi ujue kiasi cha chakula ambacho kuku watahitajika kula ili wakuletee furaha katika maisha yako maana usipojua hayo mambo hauto pata furaha kama mimi inawepata hivi sasa kwa kuwa kitu kinachonipa mimi furaha hivi sasa ni ufugaji wa kuku kwa kuwa niliweza kuwafuga vizuri kipindi wapo wadogo mpaka sasa hivi wapowakubwa wananipa kile nilichotarajia kukipata kutoka kwao na ndiomaana furaha yangu inatokana na wawo kwa sababu wananipa matokeo chanya na yale nilotarajia nilikuwa natarajia niuze maya mengi na kweli sasa hivo wanataga mayai mengi makubwa na wateja napata wengi na nawauza kwa hiyo napendelea sana ufugaji wa kuku kwa sababu huo ndo unawonipa furaha kwa sasa na kitu kingine kinachonipa furaha mimi ni kukaa na mwanangu likisha toka kuhudumia kuku nimechoka. Na kaa na mwanangu tunapigia stories za kweli na uongo yeye ndiye ananipa furaha na amani kwenye maisha yangu. Kwa hiyo vitu vinavyo nipa furaha ni ufugaji wa kuku. Pamoja na kukaa na mwanangu kupiga.

Kazi zangu huwa napanga katika makundi tofauti tofauti kwanza inabidi nijue kazi itatumia muda gani na lini nitafanya hiyo kazi na pia nijue ratiba ya hiyo siku je sina ratiba nyingine ya kazini. Baada ya kufanya hivyo kama sijajua ndo napanga ratiba zangu za kazi ila ratiba zangu za wiki kila siku zinafanana kwa hiyo huwa napanga ratiba zangu za kazi kulingana ratiba zangu za wiki. Mfano, siku ya jumatatu, yani kila siku ya jumatatu mpaka ijuma nikiamka asubuhi huwa naamka sakumi na nusu au saa kuumi na dakika arobaini na tano, yani saa kumi na moja kasoro na kuwa nishaamka. Nikiamka hapo huwa nafanya mazoezi yangu ya kuweka mwili sawa naweza kukimbia kimbia chumbani, kuruka ruka kwa muda wa nusu saa. Nikisha maliza hivyo nikiweka mwili wangu sawa maanke Dr. Alinishauri niweza kufanya mazoezi kwa ajili ya kujenga mwili wangu na kuulinda mwili wangu dhidi ya magonjwa mengine kwa hiyo. Nikisha fanya hivyo kwa muda wa nusuu saa huwa naingia bafuni naoga nikisha maliza kuoga natoka na muandaa mwanangu tunakunywa chai na kama siku za kazi na siku za shule nampeleka mwanangu shule. Tukitoka hapo mimi naenda zangu kazini nafanya kazi mchana nafanya kazi mpaka jioni nikirudi nyumbani. Huwa nafanya tena mazoezi baada kuoga nafanya mazoezi nakimbia. Hapo ndiyo nakua nimemaliza ratiba yangu ya kila siku. Hila kuna kazi nyingine ambazo zinatokea kama darura. Hizo kazi hua nazimudu nazo vipi. Kwanza kama ni kazi ngumu au inahitaji watu zaidi ya mmoja yani mimi pekeangu sitoweza kuna mtu mwingine hua namuita kwa ajili ya kunisaidia kufanya hizo kazi yani tunashirikiana ili tuweze kufanya hiyo kazi kwa kuwa mimi napenda sana kufanya kazi kwa njia ya umoja yani kama teamwork napenda kufanya kazi sana katika mfumo huo kwa kuwa ukifanya kazi mkiwa wengi inasaidia sana kiakili kiafya na inakuongezea marifa na ujuzi wakuzidi kujua mambo mengi kuliko ukifanya kazi pekeako. Ukifanya kazi pekeako kazi unawezo ukaimaliza sawa ila inaeza isiwe ya kiwango kama mkifanya watu wengi maana mkifanya watu wawili watatu kila mtu akitoa ushauri wake mnaeza mkakaa chini mka ufafanua kila ushauri wa mtu na mkapata wazo moja zuri kuliko wazo la wewe ukiwa mwenyewe manake ukiwa mwenyewe utakua na ajipa ushauri mwenyewe na hauta jua kitu kingine kuhusu watu wengine maoni yao mawazo yao. Na ndio mana kazi zangu nyingi huwa napenda kufanya tukiwa watu wawili au watatu ili tupate idea na mawazo mengine mengine kutokana na watu wengine. Hivyo basi kazi zangu huwa nazipanga kwa muundo huwa napenda kupanga kazi zangu kwa muundo. Tuwe watu wengi tuweze kufanya hiyo kazi hata kama ni ndogo ila tukiwa watu wengi inasaidia sana katika kuboresha na kufanya kazi iwe nzuri na yenye kuvutia na kupendeza. Huwa nafanya tena mazoezi baada kuoga nafanya mazoezi na kimbia. Hapo ndiyo nakua nimemaliza ratiba yangu ya kila siku ila kuna kazi zingine ambazo zinatokea kama dharula. Hizo kazi huwa nazimuudu nazo vipi. Kwanza kama ni kazi nkuma au inaitaje watu saidia mmoja. Kazi ukifanya pekeako, unaeza ukamaliza wiki moja. Mpaka kazi ikamilike ila mkifanya watu wanne au watano. Mnaweza mkaimaliza hiyo hiyo kazi kwa muda wa siku moja. Na kazi ikatoka vizuri bila ya shida yote na ikapendeza. Ndio mana mimi kazi zangu huo napangilia kwa mfumo huo kwanza. Inabidi nijua je, hiyo kazi ni ngumu au ni rahisi. Na je hiyo kazi itatumia muda gani. Bada kujua hivyo inabidi nijue ratiba zangu mimi zimekaaje. Kazi zangu zimekaaje. Ratiba nyingine nje ya hiyo kazi labla ratiba za kazini ratiba za kukaa mwanangu maana nina ratiba hadi ya kukaa na mwanangu kwa hiyo. Inabidi nijue ratiba zote zangu za binafsi zimekaaje. Nikishajua nitahangaria muda gani. Nitakuwa niko huru sina kazi yoyote katika ratiba yangu binafsi. Nikishajua huo muda ndiyo huwa naingiza ratiba nyingine ambazo zimetokea. Yani ratiba za kazi huwa naziingiza katika muda wangu ambao ninakuwa nipo huru. Kama kukaaa na mwanangu, basi muda huo na uchukua kidogo au kukaa na mwanangu naeka ratiba nyingine. Natafuta marafiki zangu au wafanya kazi wengine ambao watanisaidia katika kuifanya hiyo kazi. Nawaita na walipa mshara ili waweze kufanya iyo kazi. Tukiwa watu wa nne watano, tukishirikiana tukipeana mawazo juwe hiyo kazi basi hiyo kazi itaenda vizuri na itakamilika haraka na itakuwa bora kuliko mimi nikifanya hiyo hiyo kazi nikiwa pekeangu. Naweza sawa kufanya hiyo kazi nikiwa pekeangu na nikaimaliza kwa haraka. Japo kuwa naeza nikachelewa ila nikaimaliza ila ukifanya kazi mkiwa wengi insaidia kazi inakuwa nzuri na mnapeana mawazo na mnapata idea nyingi na mawazo na elimu nyingi.

Kuna mambo mengi ambayo mimi huwa yananipa motisha nikiwa kazini. Ngoja nikupe stori fupi ya kitu ambacho kinanipa motisha pale kazini. Mwaka elfu mbili na kumi ni lipo ingia shure ya msingi ni ilisoma na mwalimu ambaye alikuwa ana nifundisha alikuwa ni mwalimu sio mkubwa ni kijana tu mdogo ambaye alikuwa ametuzidi umli kama sio miaka minne basi mitano. Ila alikuwa na fundisha vizuri, alikuwa anatufundisha, anatujali, anatupenda, anatuona kama washikaji zake, kama marafiki zake, kama wadogo zake, kama ndugu zake ila alikuwa hana umli mkubwa au hana yani hana uwezo mkubwa kusema katuzidi sana ndiyo maana hicho kitu kikanipa motisha kuwa kila mtu anaweza huyo mwalimu alikua anatupenda anatufundisha vizuri na sisi hata somo lake tukawa tunalipenda, tunamsikiriza, tunamtii kila anachofanya. Na mwisho wa siku dalasaletu tukaweza kufauru kwa ufsadi wa hari ya juu katika somo lake. Hivyo basi walimu wengi waka mpongeza, wakampa hongera kwa kile alisho kifanya. Na hata mkuu wa shule arimsawadia zawadi kubwa alimunuria gali uyo mwalimu ambaye alikua anatupenda sisi. Akiwa na umri ule ule mdogo alinunuliwa gali ya lipandishwa cheo na mshahara wake uliongezo hivyo. Hicho ni kitu ambacho mimi kina nipa motisha nikiwa kazini na hapo nilikuwa nasoma. Baada ya kusoma nilipo pata kazi. Katika ofisi yetu niliweza yaanibosi wangu ambaye sasa hivi ana nisimamia ni kijana mdogo ni memzidi huume. Ila na yeye anautubenda, anatujari, anatueshimu na anacheo kikubwa kutushinda sisi sote. Hicho ndiyo kitu ambacho mimi kina nipa motisha kazi ni kina nifanya ni amini kuwa mtu yoyote anaweza haijarishi umli alionao haijarishi kimo alichonacho awe mrefa awe mfupi basi na amini anaweze ndiyo maana. Hicho kitu ndiyo kitu kinachonipa motisha pale kazini ninaamini kuwa mtu yoyote anauwezo wa kufanya kitu na kikawa kikubwa na kikapokelewa kwa ukubwa na kikampa matukio chanya makubwa kwenye maisha yake. Kwa kuwa nimefanya kazi na watu wengi, nimeona watu wengi wakiwa na umri mdogo, nimeona watu wengi wakiwa hawana uwezo mkubwa wa maisha, hawana uwezo mkubwa wa kifeza, ila mwisho wasiku ameeza kupambana, ameza kuaminika, na mpaka ameeza kupata hela nyingi na ameeza kupata vyeo vikubwa pale kazini. Kwa hiyo, hicho ndiyo kitu ambacho mimi kinanipa motisha kazini, kinanifanya ni amini kuwa kweli, kila mtu anaweza na mwenyezi mungu kama kakupangia zamu yako ikifika, basi utaweza kupata kile kitu ambacho mwenyezi mungu amekupangia ndiyo maana, mimi mpaka sasa hivi ni naamini kwenye maswala na utoaji wa mwenyezi mungu, na naamini kwenye kupambanaji na kutafuta kazi kwa haki na kufanya kazi kwa juhudi kwa kuwa, nimepitia mambomengi, nimeona mambo mengi ambayo yamenipa motisha na yanazidi kunipa motisha kazini. Na yanazidi kuniaminisha kuwa tukifanya kazi kwa juhudi, tukifanya kazi kwa kushirikiana tukifanya kazi kwa kupendana sisi wenyewe kama wafanya kazi na kuwapenda wateja wetu maana wao ndo wanafanya sisi tupate kazi, wanafanya wao tupate mishahara ndio, atatufanya sisi, tuweze kuwa tuwakubwa sisi, tuweze kufikia malengo yetu kwa kuwa bila kuwapenda wao bila kuwajali wao, bila kwa hati wawo, bila kwa saidia wawo. Hatuezi kufikia malengwa yetu. Kwa hiyo, kitu cha kwanza cha kufanya inabidi tuwapende wateja wetu. Tuwasikirize, tuwape mahitaji ya msingi, tuwape kea nzuli ili hata siku nyingine, wakienda uko wahadishie mema yetu. Kuwa nilienda ofisi frani, niludumiwa na mtu flani, alinipa huduma nzuli. Niliipenda, na ninatalajia kuirudi tena, niweze kupata huduma yake. Na natamani niendelee kuhudumiwa na yule yule ambaye alinihudumia siku iliyopita. Kwa hiyo, tukifanya hivyo, tukijijengea hiyo, taswira kwa wateja wetu itatufanya hata sisi tuweze kufika mbali kwa kuwa nimeona watu wengi, mabosi zangu wengi walifanya hivyo hivyo kipindi wapo chini, kipindi bado hawajawa mabosi, kipindi bado hawajawa na vyeo. Walitumia njia hizo hizo mpaka hivi sasa, wamekuwa watu wakubwa kwa hiyo hawa watu ndio na waangalia kama rolmodo wangu kwa kuwa wameni motisha sana katika matendo yao. Kipindi hawa jafikia hapo walipo kwa hiyo vitu ambavo mimi vina nipa motisha kazini ni pamoja na hivyo. Kuwa kila mtu anaweza kufanikiwa ni muda wakati ukifika. Kama mabosi zetu ambao sasa hivi wapo kazini. Wanaumri mdogo wanavimo vidogo ila wameeza kufanikiwa wameeza kufika mbali. Na malengo yao yameeza kutimia kwa hiyo kinachonipa motisha kazini ni mabosi zangu katika umli walionao kufanikiwa.

Kuna michezo mingi ambayo mimi huwa natamani kujaribu ikiwemo mchezo wa rugby. Huo mchezo ni mchezo ambayo mimi napendelea sana kutizama na natamani siku moja niweze kujua kucheza. Ila kwa nchi yetu huu kusemu ambazo wanacheza mchezo ya rugby ni sehemu mchache na sehemu ambazo ni chache sana kwa nchi nzima hivyo. Kupata mtu wa kukufundisha au kupata sehemu ya kuenda kucheza yanakuwa ni shida sana. Ila mimi natamani siku moja niweze kucheza huo mchezo wa rugby na niweze kujua na niweze kushiriki katika mashindano yao ya rugby. Kwa hiyo mchezo ambao mimi huwa napenda kucheza na napenda kushiriki au kujaribu ni mchezo wa rugby. Kuna michezo mingine ambao napenda kuijaribu ni kuwa napenda kujaribu na nishai jaribu nishai cheza kama mpira wa kikapu, yaani mpira wa basketball, mpira wa miguu, yaani football hiyo michezo nilikuwa napendaga zamani kujaribu ila nikaweza kujaribu na nikaweza kuicheza. Mpaka sasa hivi bado nacheza hiyo michezo kwa kuwa inanisaidia sana katika kujenga mwili wangu na kufanya mwili wangu uwe na afya. Kwa kuwa ukicheza michezo hiyo inafanya mwili uwe imara uwe tayari katika jambo lolote na wana kufanya uwe imara kwenye kujenga mwili wako dhhidi ya magonjwa inakuepusha na kwa kwa sababu mchezo kama mchezo wa mpira ya miguu unacheza kwa mda wa dakika zisizo pungua tisini uwanjani. Hivyo, dakika zote tisini ukiwa unacheza au ukiwa unatembea tu ni mazoezi tosha na yanasaidia kuujenga mwili wako. Na kupambania na kufanya uwe imara na kuwepusha dhidi ya magonjwa hivyo. Mchezo ambao mimi ningependa kuijaribu ni mchezo wa ragby mpira wa ragby ni mchezo huo ambao mimi natamani kujaribu ila siezani kama nitaeza kujaribu. Labda nipate sehemu ambao kuna mtu anafundisha na kuna sehemu ambao wanacheza mchezo huo itakua vizuri na itanisaidia ila kwa sasa hivi kwa nchi niliopo na kwa sehemu niliopo ni tabu sana kupata sehemu au kiwanja ambacho wanachezesha au wanacheza mpira wa ragbi. Ni sehemu chache sana katika nchi yetu hivyo. Hatujaendelea sana katika michezo hiyo ya rugby ila tumeendelea katika michezo mingine. Ndiyo maana mimi huwa napendelea zaidi kucheza mpira wa kikapu na mpira wa miguu. Hiyo ndiyo mchezo pekee ambayo mimi sasa hivi. Ninacheza na naishiriki katika mazoezi yangu kwa kuwa mpira wa miguu na mpira wa basketball yaani mpira kikapu katika nchi yetu ni sehemu mingi sana ambazo wana viwanja vya michezo hiyo na wanafundisha michezo hiyo ndiyo maana imekuwa rahisi kwangu mimi kuweza kujua hiyo michezo na kuweza kuicheza japo kuwa zamani ilikuwa miviwanja na maeneo ya mipira hiyo au michezo hiyo ilikuwa ya shida hasa hasa mnamo mwaka wa elfu mbili ilikuwa sehemu ya kucheza mpira wa kikapu yaani mpira wa basketball ilikuwa ni sehemu za shida ni sehemu chache kama sasa hivi ilivyo katika mpira wa kikapu, mpira wa rugby ilivo shida hivyo hivyo. Zamani miaka ya elfu mbili ilikuwa shida kupata sehemu wanacheza. Au wanafundisha mpira wa kikapu yaani mpira wa basketball, kwa hiyo hata mpira wa rugby naamini miaka ya mbeleni kutakuwa kuna viwanja vingi wanavyofundisha na wanavyochezesha mpira wa rugby. Kwa hiyo nitaenda kujaribu ila kwa sasa hivi. Mpira ambao mimi au mchezo ambao mimi natamani kuujaribu ni mchezo wa rugby. Japokuwa sio rahisi kwa miaka hii kuweza kuujua huo mchezo kwa kuwa viwanja vichache labda miaka ya mbeleni ambapo viwanja vya mchezo huo wa ragbi vitakuwa vingi kama ilivyo viwanja za mpira wa miguu hivi sasa vipo vingi sana. Kila mka kuna viwanja zaidi ya mia tano vya mpira wa miguu kwa hiyo watu wengi huwa wanacheza mpira wa miguu. Japokuwa mpira wa ragbi katika mkoa mmoja unashangaa kisiwepo hata kiwanja kimoja. Kwa hiyo ni shida ambayo inapatikana katika mchezo huo wa rugby. Na ndo maana mimi mchezo wangu natamani kuujaribu ni mchezo wa rugby ili niweze kuujua japokuwa sasa hivi. Ni ngumu mimi kuweza kutambua, ni ngumu mimi sasa hivi kuweza kujifunza na ni ngumu mimi kuweza kuujaribu mchezo huo kwa sababu viwanja vyake siyo vingi na unaweza ukatembea mikoa zaidi ya miwili. Usikutane na kiwanja chochote cha mpira wa ragbi. Hata kifaa chake chochote kwa kuwa wafuasi wa mchezo huo sio wengi kama wafuasi wa mchezo mingine kama mpira wa miguu. Na mpira wa kikapu ila mchezo ambao mimi natamani kuujaribu kwa sasa hivi. Na kwa wakati wote ni mpira wa ragbi ndiyo mchezo ambao mimi natamani.